Ndiyo, mimi ni muumini na mtumiaje wa mfumo usalama wa alama za vidole. Tunatoka kwenye zama ambapo ulinzi ulikuwa unategemea kumbukumbu, tarakimu nyingi au maneno magumu ya siri. Ambayo mara nyingi tulisahau au yalibiwa kurahisi. Teknolojia hii imirahisisha maisha kidole. Chako ni ufunguo ambao huwezi kuwacha nyumbani ni vigumu kwa mtu mwingine kuingia au kuiga inatua isia ya kuwa na ulinzi wakipeke Kwa sababu wakuna watu uawili duniani wenye alama za vidole zinazofanana hata mapacha wanofanana sababu kuu inayofanya nitumimfumo hii ni kasi, kasi katika ulimuengu wa biashara na maasiliano ya haraka, kutua simu na kueka kidole cha kwa sekunde moja ni bora, kuliko kwanza kuchapa namba sita kila unapotaka kuangalia barua pepe. Matumizi ya kila siku ninaotumia kufungua simu yangu kuingia kwenye programu za benki na hata kuthibitisha malipo ya mtandaoni inapunguza kila kitu nacho kiita uchovua ninusiri. Uraisi huu unanifanya niwe na tija zaidi kwa sababu teknolojia inafanya kazi kwa ajili yangu na siwe mimi kufanya kazi kwa ajili ya teknolojia. Kitu kingine chokipenda kuhusu alama ya kidole ni usalama wa faraga mahali paumma. Unapokuwa kwenye basi au kwenye mkutano na unachapa namba yako ya siri ni rahisi kwa mtu alie ketikando yako kuiba kwa macho. Namba hizi lakini ukitumia kidole akuna naeweza kujua ufungua wako ni upi. Hii inatoa amani na moyo unapotumia vifaa vyako zenye watu wengi. Ukijua kuwa siri zako zimifungwa kwa muhuri wa kibayolojia ambao hawezi kunaswa na jicho la mtu mpya. Hata hivyo, kama ilivyo kwa teknolojia yoyote, mfume huu na changamoto zaki ambazo mimi huzifikiria sana. Tufauti na nusiri ambazo unaweza kulibadilisha ukiisi ili meibiwa huwezi kubadilisha alama zako za vidole. Ikiwa wadukuzi, watafanikia kuiba data ya alama zako za vidole. Utoko kwenye seva kampuni fulani ni hatari ya kudumu, ni hatari ya kudumu. Hii ndiyo sababu ni nakuwa mwangalifu sana ni kampuni gani au kifa gani na rusu kichukue alama zangu. Naamini katika kutumia vifaa na vioifathi alama hizo ndani ya kifaa chenyewe na siyo kwenye mtandao pamoja na kutumia akidole mimi siuamini mfumo huu peke yake kwa silimia mia moja nguvu yangu ya usalama ipo kunye uwiano kwa mambo nyeti sana kama akounti za bank ya ubarua pepe za kazi mimi hutumia alama ya kidole kama atu ya kwanza, lakini uongeza tabaka la pili la usalama kama namba ya siri inayotumwa wa kunyisimu. Hini kwa sababu kitaalamu, alama za ya vidole zinaweza kuigwa kwa kutumia vifaa maalumu vya bandia. Usalama bora ni ule unautumia kitu ulicho nacho na kitu nacho kijua. Kuna nyakati ambapo mfumo huu nagoma labda kidole kinaunyevu, kina vumbi au kina jeraa kidogo Hapa ndipu unapo tambua dhaifu wa teknolojia katika maisha yangu ya kila siku Nimijifunza kuhakikisha kuwa nina njia badala ya kuingia kwenye vifaa vyangu Hii na nifundisha kwa binadamu wapaswi kutugemea mashine kwa kila kitu lazima tuwe na uthibiti wa mwisho juu ya zana Zana zinazo tumia Mwisho wa siku matumizi alama za vidole ni hatua kubwa kuelekea ulimwengu salama na rahisi zaidi kwangu Mimi ni alama ya maendeleo inayo ni unganisha mimi binasi na vifaa vyangu vya kazi. Ni teknolojia na asama kifaa hiki ni mali ya mtu naku.

Harufu yangu namba moja duniani ni ile inayotokea pale matoni ya kwanza ya mvua ya napo igusa ardhi. Kavu baada ya ukame wa muda mrefu. Kitaalamu inaitwa Patrick Shaw. Kuna kitu cha kishairi katika harufu hii. Ni harufu ya matumaini na uwamsho. Inanikumbusha kuwa baada ya kipindi kigumu baraka zinakuja Nanirudisha, utotoni, nikiwa, nimesimawa mlangoni, nikitazama vumbi, ikitulia na harufu hiyo ya udongo ikipanda angani ni harufu inayo sema dunia inapumua tena Kila asubuhi, harufu ya kahawa, safi inayotoka jioni, ni kama wimbo wa kuiamsha akili yangu Sio tu kuusu ladha bali ni ule harufu nzito ya kijadi na yenye nguvu Harufu ya kahawe inawakilisha mwanzo mpya yanipa isia ya utayari na nidhamu Kuangu mimi aharufu hii ni alama ya wakati wa utulivu kabla ya kukelele za ulimwengu kuanza ni harufu inayounganisha ustaarabu wa mwanadamu na asili ya punje za ardhi Kuna harufu ambayo inahifadhiwa kwenye maktaba ya moyo wangu harufu ya kitungu saumu tangawizi na mdalasini Vikikaangwa kwenye mafute ya moto hii ni arufu ya upendo na ukarimu Inanikumbusha jikoni kwa bibi au nyumbani wakati wa siku kuu arufu hii nanifaa njiisi niko salama na ninapendwa arufu inayovunja kuta za upweke na kunikumbusha kuwa mimi ni seemu ya familia na jamii fulani ni arufu ya nyumbani Ninapofika ukingoni mwa bahari Harufu ya hewa yenye chumvi na muani ni kitu kinachonipa uhuru ni harufu pana na yenye ubaridi Harufu ya bahari na namna ya kusafisha mapafu na akili Inanikumbusha ukubwa dunia na udongo wa binadamu Inanifundisha kuachilia yaliopita na kuruhusu mawimbi ya maisha yachukue mizigo yangu ni harufu ya matulizo na mapumziko ya dhati Kwa mpenda maarifa kama mimi, harufu ya karatasi za zamani kwenye maktaba ni ya kipekee ni harufu ya mchanganyiko wa vanila, kavu na vumbi la hekima Harufu hii inanivutia kuingia kwenye ulimwegu wa kifikika inaniambia kwa maarifa ayafi na sauti waliotangulia bado zipo ni arufu ya udadisi na heshima kwa walimu walioandika mawazo yao karne nyingi zilizopita ili mimi niyasome leo katika bustani nyakati za usiku arufu ya maua ya Yasmini inayobebwa na upepo mwanana na ni ya kileo ni arufu ya upole unyenyekevu na uzuri uliojificha tofauti ya maua mengine yanayong'ara mchana Yasmini utoa arufu yake kali wakati wa giza Hii inanifundisha kuwa uzuri wa kweli ya huitaji kupiga kelele ili uonekane ni arufu inayotuliza mishipa ya faamu na kuanda nafsi kwa ajili ya mapumziko Hakuna harufu inayoweza kulinganishwa na usafi na utakatifu arufu ya mtoto mchanga ni arufu ya kutokuwa na hatia inatukumbusha asili yetu kabla ya ulimwengu kutuchafua na mashaka na chuki harufu hii ina amsha hisia za ulinzi na huruma ndani ya mwanadamu ni harufu inayounganisha vizazi na kutuakikishia kuwa maisha yanaendalea mwisho wa siku harufu ninazozipenda ni zile zinazoniunganisha na ukweli wa kuishi zinanikumbusha kuwa naishi ninapenda na ninahisi harufu hii kiunganishi cha siri kati ya ulimwengu wa nje ni ulimwengu wangu wa ndani ninazithamini harufu hizi kwa sababu ni zawadi za bure kutoka kwa asili ambazo zinajaza maisha yetu na rangi ambazo macho ya hayawezi kuziona ni utachiri usio na sauti lakini wenye nguvu wa kutihisika moyo.